Ndiyo nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa. Ni jambo ambalo linanipa furaha kubwa na changamoto nzuri kwa wakati mmoja. Mara nyingi maonyesho haya huwa na aina nyingi za kazi za sanaa. Picha, michoro, salamu ndogo ndogo na mara nyingine hata kazi za kisasa ambazo zinachanganya teknolojia na maumbo ya jadi. Pale ninapoingia kwenye maonyesho ya sanaa, maramoja najisikia nimeingia kwenye dunia nyingine, ambapo kila kazi inahadithi yake, kila rangi inahisia na kila sura ina maana fulani. Siku zote napenda kuchukua muda wa kutembea polepole, kuangalia kila picha kwa makini, kuona jinsi mwandishi au msanii alivyoweza kuwasilisha hisia zake kupitia kazi hiyo, kuna sehemu kubwa ya kupendeza ni kuona jinsi sana inavyoweza kuunganisha historia na maisha ya sasa. Kwa mfano, picha moja inaweza kuonyesha maisha ya kijijini zamani, lakini kwa kutumia rangi na mambo fulani, inaweza kunifundisha jambo jipya juu ya maisha ya sasa. Sanamu ndogo au michoro inayotengenezwa kwa madini au mbao mara nyingine huleta hisia za ajabu. Nafikiria jinsi msanii alivyoweza kutumia rasilimali alizonazo na kugeuza kitu rahisi kuwa kitu chenye maana, chenye kuvutia na chenye kuhamasisha mawazo. Hii inanifanya nikumbuke kuwa sanaa siyo tu burudani bali ni njia ya kujieleza na kushirikisha hisia na fikra kwa wengine. Zaidi ya hapo, maonyesho ya sanaa ni nafasi nzuri ya kujifunza na kuelimika. Mara nyingi wanashiriki historia ya msanii, maana ya kazi yake na mbinu alizotumia. Hii inaniwezesha kuelewa sanaa kwa undani, siyo tu kuangalia uso wake wa nje. Napenda kuelewa mchakato wa kuunda kazi hiyo, changamoto alizopitia msanii na mawazo yalionyuma ya kila rangi au kipande cha sanamu. Mara nyingine huwa na maonyesho yanayounganisha sanaa na mazungumzo na wasanii, ambapo unaweza kuuliza maswali na kupata maelezo zaidi. Hii ni fursa ya kipekee ya kujua mitazamo ya watu ambao wameunda kazi hiyo na kufundisha pia kuwa kila kazi ya sanaa ina hadithi yake. Maonyesha ya sanaa pia yananifundisha kushirikiana na watu wengine. Mara nyingi watu wanakaa karibu kuzungumza juu ya kazi ambazo wanapenda au hawazipendi. Na kushirikiana hisia zao hii inaniwezesha kuona mitazamo tofauti, kuungana na watu wengine ambao wanapenda sanaa na hata kubadilishana mawazo. Ni sehemu ambayo kila mtu anaheshima kwa kazi ya kila mmoja na hakuna mtu anayebakiza hisia zake ndani. Kushurikiana kwa namna hiyo, kunanifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii yenye furaha na yenye ubunifu. Kwa upande wakihisia, maonyesho ya sanaa huleta hisia ya mchanganyiko. Kuna picha au sanamu zinazoweza kufanya moyo wangu upinyuke kwa huzuni au kumbukumbu. Na mara nyingine kunifanya nicheke au nifurahi bila sababu ya moja kwa moja. Hii ni nguvu ya sanaa. Inakufanya uhisi hisia ambazo huwezi kuelezea kwa maneno. Kila kipande cha sanaa kina nafasi ya kuhamasisha, kushusha na kuinua hisia. Na mara zote napenda kuchukua muda hua kwa makini, kufikiria kila kipande na kukitambua, pia kuchambua mwenyewe. Mwisho, kuenda maonyesho ya sanaa kunanifunza kuheshimu kazi za watu wengine, kuelewa dunia kwa mitazamo tofauti na kuthamini ubunifu. Ni burudani, ni elimu, ni fursa ya kufikiri na ni njia ya kuona maisha kwa macho mapya. Kila mara ninapokuwa kwenye maonyesho hayo, ninakuwa na hisia ya kushawishiwa, motisha ya kujifunza na furaha ya kuona jinsi ubunifu unaweza kubadilisha maisha ya kila siku. Hivyo, kwa kweli, maonyesho ya sanaa siyo tu kuona kazi, bali ni safari ya hisia, elimu na furaha ya kipekee.

Ndiyo nimewahi kulima, ni jambo ambalo limenipa uzoefu mkubwa na kunifundisha mengi kuhusu maisha, uvumilivu na kazi kwa bidii. Nilianza kulima nilipokuwa mdogo, pale shambani au sehemu ndogo nyumbani, kwa sababu familia ilihitaji msaada katika kilimo cha chakula cha kila siku. Kwanza kabisa, kulima kunanifunza kuwa kila kitu katika maisha kina hatua zake na muda wake. Hauwezi kutarajia kuwa mbegu unazopanda leo zitakuwa kesho, ni lazima uweke bidii, uangalie kila hatua na uwe na subira hadi matunda yajitihada zako yaanze kuonekana. Mara nyingi nikiwa shambani napanga ratiba yangu kulingana na kile kinachohitajika. Asubuhi huwa ni muda mzuri wa kupanda, kuotesha mbegu au kulima mashamba madogo. Wakati huo wa asubuhi ni tulivu, hewa safi na ni wakati mzuri wa kutafakari juu ya maisha. Kila shamba lina hadithi yake, aina ya mbegu, hali ya udongo na hali ya hewa. Kujua jinsi ya kushughulikia kila shamba kunanifundisha kupanga, kutambua changamoto na kuzingatia kila jambo kwa uangalifu. Baada ya hapo kulima kunahitaji uvumilivu mkubwa. Kila hatua ni muhimu kuanzia kuchagua mbegu nzuri, kupanda kwa mstari sahihi, kulipa maji kwa wakati na kuondoa magogo. Kila hatuwa ni ndogo lakini inamana kubwa. Mara nyingine mambo hayaendi kama ilivyopangwa. Mvua inaweza kuchelewa au wadudu kuharibu mimea. Hii inanifundisha kuwa si kila kitu kinaenda kama unavyopanga. Na kwamba subira na hatua za marekebisho ni muhimu kila wakati. Kulima pia kunanifundisha kuwa na bidii na nidhamu. Haijalishi ni jua kali, mvua inanyesha au uchungu wa shamba ni mkubwa. Lazima uendelee kufanya kazi bila kuwacha. Hii inanifundisha kuwa maisha hayako kwa urahisi na mafanikio yoyote yanahitaji juhudi. Uvumilivu na moyo wa kuendelea licha ya changamoto. Pia kulima kunanifundisha kushirikiana na wengine. Mara nyingi familia au majirani wanasaidia kushughulikia shamba kubwa na hii inajenga mshikamano. Kushirikiana na kuonyesha umuhimu wa kusaidiana. Zaidi ya hayo kulima kunanifundisha heshima kwa chakula na kwa mazingira. Baada ya kufanya kazi nzito, kushughulikia shamba, unapoona matunda yakiwa yamekua, unathamini sana chakula chako na kila kitu unachokula. Hii hufundisha kuwa chakula siyo tu kitu cha kuliwa, bali ni matokeo ya bidii, uvumilivu na muda mwingi wa kazi. Pia kunafundisha kuheshimu ardhi, miti na mimea kwa sababu kila kitu kina thamani na kina mchango wake katika maisha. Mara nyingine kulima ni burudani pia. Kushughulika na udongo, kuona mbegu zikikua na hata kuvuna matunda, ni furaha kubwa. Kuna hisia ya kuridhika unapomaliza kazi ya shamba baada ya siku nzima. Ukiona kila kitu kimekaa vizuri. Hii ni njia ya kupumzika kiakili na kihisia kwa sababu unajua jitihada zako hazikuenda bure. Kwa hivyo, kulima siyo tu kazi ya mwili, bali ni somo la maisha, kunanifundisha uvumilivu, nidhamu, kushirikiana, heshima kwa chakula na mazingira na kuridhika kwa matokeo ya jitihada zako. Kila mara ninapofikiria au kushughulika na shamba najisikia nimepanuliwa kiakili na kihisia, na hii inanifanya niwe mtu bora zaidi katika maisha ya kila siku.

Mimi ni mtu ambaye anaelekea zaidi upande wa kuamka mapema. Ingawa pia ninaelewa vizuri thamani ya kukaa usiku kwa nyakati fulani. Kuamka mapema kunanipa utulivu wa kipekee ambao siupati sana baadae mchana au usiku. Asubuhi kuna ukimya mzuri, hewa iko safi na akili huwa haijachoka na kelele za siku. Wakati huo napenda kupanga mawazo yangu pole pole, kufikiria malengo ya siku na kuanza shughuli zangu bila haraka au presha. Kuamka mapema kunanipa nafasi ya kuwa mbele ya muda, kufanya mambo yangu taratibu na kujisikia kuwa nina udhibiti wa siku yangu. Asubuhi inanipa nafasi ya kufanya mambo muhimu kabla dunia haijaanza kukimbia, nafurahia kuona siku ikianza, mwanga wa jua unapoanza kuonekana na mazingira yanavyobadilika taratibu. Huu ni wakati ambao akili yangu huwa makini zaidi, mawazo yanakua wazi na ninaweza kufanya kazi zinazohitaji umakini mkubwa. Pia ni wakati mzuri wa kujitunza kama kufanya mazoezi mepesi, kupanga siku au hata kukaa kimya nikitafakari maisha. Hii inanipa msingi mzuri wa kuikabili siku nzima kwa nguvu na mtazamo mzuri. Hata hivyo, kuna nyakati ambapo usiku unanivutia pia, usiku una utulivu wake wa kipekee, hasa pale shughuli za mchana zinapokamilika, ni wakati ambao unaweza kukaa pekee yako bila kelele nyingi na kufikiria mambo kwa kina. Mara nyingine usiku unanipa nafasi ya kukumbuka siku iliopita, kuchambua yaliyotokea na kujitayarisha kisaikolojia kwa siku inayofuata. Pia kuna kazi au mawazo flani yanayokuja vizuri zaidi usiku, hasa yale yanayohitaji ubunifu au hisia za ndani. Licha ya hilo, sipendi sana kuchelewa sana usiku kwa sababu, ninajua athari zake kwa mwili na akili. Kukosa usingizi wa kutosha, kunafanya siku inayofuata iwe nzito. Akili ichoke mapema na mwili ukose nguvu. Ndiyo maana napendelea kulala mapema na kuamka mapema kwa sababu inanisaidia kudumisha mpangilio mzuri wa maisha. Kua mtu wa kuamka mapema kunanifanya nijisike nimejiandaa. Nina nidhamu na nina mwelekeo mzuri wa kushughulikia majukumu yangu ya kila siku. Kwa ujumla, mimi ni mtu wa asubuhi. Mtu anayependa kuanza siku mapema na kuitumia vizuri tangu mwanzo hadi mwisho. Ingawa ninaweza kukaa usiku pale inapobidi, moyo wangu uko zaidi upande wa kuamka mapema. Kwa sababu, hapo ndipo napata utulivu, hapo ndipo ninapata umakini, na hapo ndipo ninapata nguvu ya kuendesha siku yangu kwa mpangilio na kwa amani ya ndani. Hivyo ninaweza kujua kwamba nitaendelea na siku yangu nikiwa siko mchovu kwa sababu nilipata pumziko la kutosha.

Mchezaji ninaye mpenda sana ni Lionel Messi. Sio tu kwa sababu ni maarufu duniani au kwa sababu ameshinda kombe nyingi, bali kwa sababu kila kitu anachofanya uwanjani kinaonekana kuwa cha kipekee, cha kiasili na mara nyingi kinaacha hisia ndani ya mtu anaye angalia. Njia anayocheza ni ya kipekee, na kila mara ninapomwona uwanjani najisikia kama nashuhudia sanaa hai. Mpira unavyopita kwenye miguu yake kwa usahihi mkubwa jinsi anavyopiga mpira katika nafasi ambazo wengine hawataziona na uwezo wake wa kuona nafasi za kufaidi shambulio ni jambo linalovutia sana. Kwa kweli, haionekani kuwa anacheza kwa nguvu pekee au mbinu zilizopangwa, bali anachanganya akili, mvuto wa kipeke na ujasiri wa kutengeneza nafasi ambazo hazionekani kwa wacheza wengi. Kinachonivutia zaidi ni jinsi anavyoweza kufanya mambo magumu kuwa rahisi. Wakati mwingine anaposhindwa na mabeki wenye nguvu, bado anaendelea kucheza kwa mtindo wa kuvutia na mara nyingine anavunja mipaka ya kawaida ya mchezo wa mpira. Hii inanifundisha kuwa katika maisha, uvumilivu, subira na mbinu za busara ni muhimu zaidi ya nguvu tu. Kwa mfano, unaweza kuona mesi akicheza mpira mkali akiwa na mashinikizo makali kutoka kwa wapinzani wake, lakini bado anatafuta nafasi sahihi, anapanga kila hatua na anahakikisha hasira wala hofu hazimfanyi akose kutia bidii yake. Hii ni somo kubwa kwa watu wengi, inaonyesha kuwa kwa subira mpangilio na akili nzuri, changamoto kubwa inaweza kushugulikiwa bila hofu. Zaidi ya hayo, mesi siyo tu mchezaji wakibinafsi, bali pia ni mshirikishi mzuri wa timu. Anaweza kushirikisha wachezaji wengine, kuunda nafasi za mashuti na kuhakikisha timu inafanikiwa kwa pamoja. Hii inafundisha kuwa hata ikiwa mtu ana uwezo mkubwa binafsi, mafanikio makubwa mara nyingi hutokea pale anaposhirikiana na wengine. Anaweza kuwa mfano wa kuwa kiongozi bila kutumia suti sauti kubwa au hofu, bali kwa kufanya kila kitu kwa mfano wakuonyesha usahihi, nidhamu na bidii. Kila kitendo chake uwanjani kinaashiria kwa umakini na kushirikiana ni msingi wa mafanikio. Hali ya kihisia pia ni jambo linalonifanya ni mpende Messi. Kila mara ninapomwona akicheza najisikia msisimko mkubwa na furaha ya kweli. Mvuto wa jinsi anavyocheza hatua zake za kuvutia na jinsi anavyo punguza shinikizo kwenye mchezo anauvutia sana. Haijalishi ni mchezo mdogo au mkubwa, uwezo wake wa kuamua matokeo mara moja, kuunda nafasi za kushambulia na kufanikisha timu, unanifanya niwe na msisimuko kila mara. Ni kama kuangalia hadithi ya kweli ya mafanikio, uvumilivu na ubunifu kwa kiwango cha juu. Pia napenda jinsi Messi anavyoheshimu wenzake na mchezo kwa jumla. Hata akishinda, haonyeshi kiburi au hofu kwa wapinzani wake, bali anadumisha heshima kwa kila mtu. Ni jambo muhimu sana kwa sababu linakumbusha kuwa hata pale unapokuwa bora zaidi heshima kwa wengine na nidhamu ni muhimu. Kila kitendo cha Messi kinanifundisha kuwa bora. Sio tu kuhusu matokeo, bali pia ni kuhusu jinsi unavyoshugulika na wengine, jinsi unavyoshughulika na ushindi, na jinsi unavyoshugulika na changamoto. Zaidi ya hayo, mesi ni mfano wa nidhamu isiyo na kifani. Mafanikio yake sio kwa bahati, bali kwa bidii mazoezi yasiyoisha na moyo wa kujitolea bila kujali changamoto. Ni jambo la kushangaza kuona jinsi mtu mmoja anaweza kuunganisha talanta asilia na nidhamu. Akageuza kila kitu kuwa cha kuvutia na cha kipekee. Hii inanifundisha kuwa hakuna kitu kinachopatikana bila juhudi. Na kwamba hata ukitafta mafanikio makubwa lazima uweke moyo akili na bidii pamoja. Kwa hivyo, Lionel Messi ni mchezaji ninaye mpenda kwa sababu anachanganya sana, ubunifu, nidhamu, uvumilivu, mashirikiano na heshima. Kuangalia mchezo wake ni kama kusoma hadithi ya maisha, kushuhudia maisha ya binadamu, anavyoweza kuongoza na bidii, hekima na moyo wa kuendeleza bila kuchoka.

Kusherehekea mafanikio ya timu kwangu ni jambo ambalo linanipa furaha kubwa, hisia za mshikamano na motisha ya kuendelea kushirikiana na wengine. Kila mara tunapofanikisha jambo kwa pamoja, siyo tu ninafurahi kwa matokeo, bali pia nina sherehekea juhudi za kila mmoja ndani ya timu. Kwanza kabisa, napenda kushirikiana na wachezaji au wanatimu wengine kwa kuzungumza, kucheka na kushirikisha hadithi za jinsi tunavyofanikisha mafanikio hayo. Hii inafanya kila mtu ajisikie kuwa sehemu muhimu ya mafanikio na inaongeza mshikamano wa ndani ya timu. Mara nyingi furaha kusherehekea mafanikio ya timu, sio tu kwa ushindi, bali ni kwa sababu kila mtu ameweka jitihada zake na matokeo ni matokeo ya mshikamano na kazi ya pamoja. Baada ya hapo, mara nyingi tunaweka njia ya kusherehekea pale tutakapokuwa na muda. Kama chakula cha pamoja kugawana zawadi ndogo au hata kushiriki michezo ya kufurahisha hii hufanya kusherekea kuwa zaidi ya maneno tu. Ni hisia, ni mshikamano na ni njia ya kuonyesha shukrani kwa kila mmoja. Kwa mfano, tunaweza kupanga chakula cha pamoja nyumbani kwenye bustani au mahali tulipoenda kucheza ambapo kila mtu anashirikiana, kucheka na kufurahia matokeo ya kazi yetu ya pamoja. Hii inapanua mshikamano wa timu na kuunda kumbu kumbu nzuri ambazo kila mtu atazikumbuka. Zaidi ya hapo, kusherehekea mafanikio ya timu kwangu pia ni fursa ya kutambua jitihada za wengine. Mara nyingi kuna wachezaji au wanatimu ambao hawana nafasi ya wazi kushiriki mara kwa mara, lakini matokeo haya ni matokeo ya kila mmoja. Hii inanifundisha kudhamini kila jitihada, kila msaada na kila mchango mdogo wa mtu ndani ya timu. Kwa kusherehekea pamoja, kila mtu anajua kuwa kazi yake ina maana na hilo ilinachochea motisha kubwa ya kufanya vizuri zaidi siku nyingine. Pia mara nyingine tunasherehekea mafanikio kwa njia ya urahisi wa ndani. Kama kuimba nyimbo za furaha, kucheka pamoja na kushiriki hadithi za ajabu zilizotokea wakati wa kazi. Kii hufanya kusherehekea kuwa kicheko cha furaha halisi na siyo tu utambulisho wa ushindi. Wakati tunacheka, tunashirikiana hisia zetu na kila mtu anajisikia kuwa sehemu ya jambo kubwa zaidi kuliko yeye binafsi. Ni hisia ya mshikamano, furaha ya pamoja na amani ya ndani ambayo hauwezi kupatikana kwa mtu mmoja peke yake. Mwisho, kusherehekea kia mafanikio ya timu kwangu pia ni njia ya kujifunza. Hii ni nafasi ya kutambua jinsi jitihada zetu zilizo unganishwa mafanikio yakapatikana na jinsi ya kufanya vizuri zaidi siku zijazo. Hii inanisaidia kuwa makini zaidi kuboresha mipango ya timu na kuongeza nidhamu na mshikamano. Kila mafanikio ni kama darasa la maisha. Kusherehekea kuna saidiya kuhimarisha uhusiano na wengine, kuona tamania kushirikiana na kufanya mtu awe tayari kwa changamoto zinazofuata. Kwa hivyo, kusherehekea mafanikio ya timu kwangu ni mchanganyiko wa furaha, mshikamano, shukrani na motisha ya siku zijazo. Si jambo la maneno tu, bali ni hisia, mshikamano wa kweli, na somo la maisha linalo nifundisha kudhamini jitihada za wengine na kushirikiana kwa moyo wote. Kila mara tunapo sherehekea pamoja na jisikia furaha, motisha na amani ya ndani. Na hiyo inapanua mshikamano wa timu na kufanya kila mtu ajisikie kuwa sehemu muhimu ya mafanikio tuliyo yapata.

Wakati wa likizo, ninajistawisha kwa njia ambayo inanifanya nisahau msongo wa kila siku. Nijipatia raha na pia kurudisha nguvu mwilini na akilini. Kwanza kabisa, napanga ratiba ya likizo kwa njia ya urahisi. Lakini yenye vipengele vya kufurahisha. Mara nyingi siku za mwanzo zinakuwa za kupumzika. Nikipumzika kwenye kitanda au kiti chenye raha, kusoma kitabu kizuri au hata kusikiliza muziki unaonifanya nijisikie tulivu. Hii ni njia ya kuondoa uchovu wa siku nyingi za kazi au masomo na kuanza likizo kwa moyo safi na utulivu. Zaidi ya hapo, napenda kutumia wakati wa likizo kufanya shughuli za kufurahisha ambazo hazipatikani kila siku. Hii inaweza kuwa kutembelea marafiki au familia kuenda kwenye bustani au hata kuenda kwenye maeneo ya asili kama mbuga, milima au mabuawa ya kuogelea. Pale nikiwa kwenye mazingira haya najisikia huru, akili inakua huru na hisia zangu zinapata nafasi ya kupumzika. Napenda kujaribu vitu vipya pia, kwa mfano kujaribu chakula kipya, michezo mpya au burudani ambazo sijawahi kufanya hapo awali. Hii inapanua mtazamo wangu, kunifanya nijisikie kuwa maisha ni makubwa na kunipa kumbukumbu nzuri ambazo nitazikumbuka kwa muda mrefu. Vile vile wakati wa likizo ni fursa ya kujitunza kiakili na kihisia. Mara nyingi ninachukua muda wa kutafakari, kuandika mawazo yangu, au hata kutafakari mambo ya maisha yangu kwa ujumla. Hii inanisaidia kuona malengo yangu, kushughulikia wasiwasi ambao unaweza kuwa umekusanyika na kupanga hatua zangu za baadae. Ni fursa ya kujitengeneza upya, kumarisha hisia za furaha na amani na kuondoa msongo wa kawaida wa kila siku. Pia likizo ni muda wa kushirikiana na wengine kwa raha. Napenda kuwa na marafiki au familia, kucheka pamoja, kushirikiana hadithi na kusherehekea mafanikio madogo madogo ya kila siku. Sherehe ndogo ndogo, michezo ya pamoja au hata kuandaa chakula cha pamoja, hufanya likizo kuwa yenye furaha na kumbukumbu za kipekee. Kushirikiana na wengine kunanifundisha kuthamini wakati, mshikamano na jinsi furaha ya pamoja inavyoongeza dhamani ya likizo. Meisho najistawisha pia kwa kupumzika mwilini. Hii inaweza kuwa kwa kulala vizuri, kufanya mazoezi mepesi au hata kuogelea ili mwili uchomeke kidogo na kupata nguvu. Napenda kuhakikisha kuwa ninarudi kwenye maisha ya kila siku nikiwa na nguvu na akili na hisia zangu ziko katika hali nzuri. Hii inafanya likizo sio tu kwa burudani, bali pia ni njia ya kujijenga upya, kuimarisha afya na kuwa tayari kwa changamoto zijazo. Kwa hivyo, wakati wa likizo najistawisha kwa kupumzika kiakili na kihisia, kufanya shughuli za kufurahisha, kushirikiana na familia na marafiki, kujaribu vitu vipya na kuhakikisha mwili unapata nguvu, likizo kwangu sio tu kupumzika kwa muda. Bali ni fursa ya kujiandaa, kupata furaha na kujenga kumbukumbu nzuri ambazo zinabaki muda mrefu. Ni mchanganyiko wa utulivu, furaha, mshikamano na kujijenga binafsi.

Ndiyo napenda kuendesha baiskeli kwa sababu hunipa uhuru wa kipeke na furaa ambayo si rahisi kuipata kwanjia nyingine. Kila ninapopanda baiskeli na kuanza kusukuma migu na hisi kama nimeachana na mizigo ya mawazo na presha za kila siku. Upepo unapopiga usoni, mwili unaposogea mbele na mazingira yanapobadilika taratibu. Akili yangu inakua huru na tulivu. Ni kama safari ndogo ya kujitenga na kelele za maisha na kujirudia mwenyewe. Kuendesha baisikeli hunisaidia piya kimwili. Ninapenda jinsi inavyofanya mwili ufanye kazi bila kuhisi kama ni kazi ngumu. Miguu inapopata nguvu, pumzi inakua bora na mwili mzima unahusika kwa mpangilio mzuri. Baada ya kuendesha kwa muda na hizi jasho likinitoka na uchovu mzuri unaonifanya nijisikie nimeshugulika na muili wangu ipasavyo. Hii hunipa kuridhika kwa sababu na jua nimefanya jambo jema kwa afya yangu bila kulazimishwa. Pia napenda kuendesha baiskeli kwa sababu inanipa nafasi ya kuona mambo kwa karibu, tofauti na kupanda gari au chombo kingine. Baiskeli huniruhusu kuona mita, watu na mazingira kwa umakini zaidi naweza kuona watoto wakicheza watu wakizungumza au biashara ndogo ndogo kando ya barabara. Hii hunifanya nijisikie kama sehemu ya jamii. Sii mtu anayepita tu haraka bila kutambua kinachoendelea. Kuendesha baiskeli pia hunipa muda wa kutafakari. Wakati mwingine napenda kuendesha pekeangu bila haraka. Nikiruhusu mawazo yangu ya titirike naweza kufikiria kuhusu maisha, mipango yangu au hata kuwacha akili iwe tupu kabisa. Muendo wa baisikeli huniseidia kueka mawazo sawa. Kunituliza na kunipa mtazamo mpia kuhusu mambo ambayo yalikua ya kinilemea. Wakati mingine napenda pia kuendesha baisikeli nikiwa na marafiki. Hii huongeza furaha maradufu tunaweza kuendesha pamoja kucheka kusimama kupumzika na kushirikiana hadithi. Safari inakua siotu kuhusu kufika mahali fulani, bali ni kuhusu muda tunaotumia pamoja na kumbukumbu tunazojenga wakati huo. Hii huimarisha urafiki na kunifanya nithamini sana nyakati rahisi lakini za maana. Kwa ujumla, kuendesha baiskeli kwangu ni zaidi ya njia za usafiri, ni burudani, mazoezi, tiba ya mawazo, na njia ya kujipa muda binafsi. Hunifanya nijisikie huru, mwenye nguvu na mwenye amani. Kila safari ya baiskeli, iwe fupi, iwe ndefu, huwacha alama nzuri moyoni na kunikumbusha umuhimu wa kuchukua muda wa kujijali na kufurahia maisha kwa mwendo wake wa kawaida.

Ndiyo nilikuwa na nafasi ya kusafiri hadi Mwea, sehemu ambayo ilinivutia sana kwa sababu ya mandhari yake ya kipekee na shughuli nyingi za kufurahisha ambazo mtu anaweza kushiriki. Nilipofika pale, mara ya kwanza, nilipovua gari na kwanza kutembea kidogo karibu na mashamba. Nilishangaa kuona mpunga ukiwa umepanuka kwa mbali, ukiangaza kwa rangi ya kijani kibichi safi. Na kila kona ya shamba ilikuwa ikipiga mwanga, chini ya jua la asubuhi. Hali hiyo ya mandhari ilinifanya nihisi utulivu mkubwa ndani ya moyo na kila pumzi ya hewa safi ya asili ilinifanya nisahau kelele na msongo wa mawazo wa maisha ya kila siku. Nilijisikia nikiwa sehemu ya pekee, karibu na asili, mbali na msongamano wa mjini na shughuli nyingi zisizo za lazima. Zaidi ya mandhari, Mwaya ilinivutia kwa shughuli za kufurahisha, ambazo zinafanya mtu ajisikie kuwa amekuja mahali pazuri. Kulikuwa na maeneo ya michezo kwa watoto na watu wazima, mabwawa madogo ya kuogelea na hata sehemu za kupumzika zilizo ndani ya mimea na miti yenye vivuli vizuri. Nilijaribu kuogelea kidogo na kushiriki michezo ndogo ndogo ya maji. Jambo lililonifanya nicheke sana na kupumzika kutokana na uchovu wa siku nyingi za kawaida. Pia tulitembea karibu na mto uliopita karibu na mashamba, tukifurahia sauti ya maji yanayotiririka na ndege waliokuwa wakiruka ruka juu ya miti. Hali hiyo ya mshikamano na burudani iliunganisha furaha ya mwili na utulivu wa akili na kila hatua tuliochukua ilikuwa na hisia nzuri na kumbukumbu isiyosahaulika. Zaidi ya hapo, chakula cha pale kilinivutia sana. Nilipata kuonja vyakula vya asili vya eneo hilo. Kuanzia wali safi uliotengenezwa kwa mpunga wa hapa. Hadi mboga zilizopikwa kwa ladha ya kipekee na matunda ya msimu tuliopewa. Chakula hiki hakikuwa tu kitamu, bali kilinifanya pia nijisikie sehemu ya maisha ya kila siku ya watu wa pale. Kila ladha, harufu na muundo wa chakula kilinifundisha kuwa kila kitu kilichotengenezwa kwa bidii na upendo huleta furaha. Mara nyingi tuliketi pamoja kando ya mto tukila na kuzungumza. Tukicheka na kushirikiana hadithi, jambo lililonipa hisia ya mshikamano na furaha ya pamoja. Pia nilifurahia muingiliano wa kijamii na watu wa hapo. Watu walikuwa wakarimu sana, wakitabasamu, wakitupa maelekezo ya kutembelea maeneo mazuri na mara nyingine kutuonyesha maeneo madogo madogo ambayo si rahisi kuyapata kama mgeni. Hii ilinifanya nijisikie salama nikiwa nimeunganishwa na jamii ya eneo hilo na kunipa fursa ya kujifunza mambo mapya kuhusu maisha yao, desturi na utamaduni wa sehemu hiyo. Kila mtu tuliepata alipokuwa akitueleza historia ya shamba au mto nilijihisi kuwa sehemu ya sehemu hii ya kipekee ya asili na maisha ya kawaida ya watu wa pale. Zaidi ya burudani na mandhari, safari hii ilinifundisha pia somo kubwa la maisha, nilijifunza kuthamini hali za asili, kushirikiana na wengine na jinsi changamoto ndogo ndogo za kusafiri au kutembea kwenye maeneo mapya, zinavyoweza kubadilisha vitu na kukufundisha uvumilivu na nidhamu. Pia ilinifundisha kuthamini muda wa utulivu na kupumzika kwasababu kukaa kando ya mto kuangalia wanyama wadogo wanavyosogea au hata kuogelea kidogo katika bwawa lilotengenezwa kwa umakini kunakupa hisia ya utulivu na furaha ambayo ni nadra kupata kila siku.

Apo shugulikia uthaifu wangu kazini, jambo la kwanza huwa ni kujaribu, kujikubali, bila kujilaumu sana. Najua hakuna mtu mkamilifu na kila mtu ana maeneo ambayo bado anajifunza. Badala ya kuficha uthaifu wangu, huanza kwa kujitathmini, mwenyewe, kwa uaminifu, nikijuliza ni wapi hasa nina popungukiwa na kwanini haliiko hivo. Hii hunisaidia kuelewa chanzo cha tatizo iwe ni ukosefu wa uzoefu, hofu ya kufanya makosa au kutojiamini katika jambo fulani. Kujielewa huko, hunipa msingi mzuri wa kuanza kubadilika. Baade ya hapo, huweka juhudi za maksudi, kuboresha eneo hilo. Ikiwa ni jambo linalohitaji maarifa zaidi, hujitahidi kusoma, kuuliza maswali na kuangalia jinsi wenzangu wanaofanya vizuri wanavyo tekeleza majukumu yao. Huwa siogopi kuuliza msaada, kwa sababu ninaelewa kuwa kuomba msaada si uthaifu, bali ni ishara ya kutaka kukua. Wakati mwingine, huomba maoni kutoka kwa watu ninaofanya nao kazi, ili nijue wanachokiona kutoka nje, ambacho mimi mwenyewe siwezi kukiona. Maoni hayo hunisaidia sana, hasa yanapotolewa kwa nia njema. Ni napo gundua kuwa uthaifu wangu unahusiana na usimamizi wamuda au mpangilio wa kazi, hujaribu kubadilisha utaratibu wangu wa kufanya kazi, huandaa orotha ya majukumu, hupanga vipa umbele na hujipa muda maalum wa kila kazi ili kuepuka msongamano wa mawazo. Pia, hujifunza kugawanya kazi kubwa kuwa vipande vidogo vidogo. Ili isionekane nzito sana. Njia hii hunisaidia kupunguza presha na kunifanya nihisi ninauthibiti zaidi wa majukumu yangu. Kuna nyakati ambapo uthaifu wangu hujitokeza kwenye mawasiliano. Hasaa pale ninapohitaji kueleza mawazo yangu waziwazi mbele ya wengine. Katika hali kama hiyo, hujipa nafasi ya kujifunza pole pole. Ujiandaa mapema kabla ya mikutano, huandika hoja zangu na hujitahidi kuzungumza kwa utulivu bila haraka. Kadri muda unavyo pita, huwona mabadiliko kidogo kidogo na hilo hunipa moyo wa kuendelea kujiskuma hata pale ni napohisi siwezi. Pia, hujifunza kua mvumilivu, na mimi mwenyewe. Najua mabadiliko hayaji maramoja na kufanya makosa ni sehemu ya safari ya kujifunza. Badala ya kukata tamaa nina pokosea, hujitahidi kujifunza kutokana na kosa hilo na kuendelea mbele. Hujiangalia kama mwanafunzi kazini, mtu anayejenga uwezo wake taratibu kupitia uzoefu. Mtazamo huu hunisaidia kupunguza hofu na kunifanya niwe tayari kujaribu tena hata badaa ya kushindwa. Kwa jumla, kushugulikia udhaifu wangu kazini ni mchakato unaoendelea. Ni mchanga nyiko wa kujitambua, kujifunza, kuomba msaada, kubadilisha mienendo na kujipa muda wa kukua. Kila hatua ndogo ni nayopiga, hunifanya nijisikie ninaimarika na hunikumbusha kuwa udhaifu haupo ili kunivunja, bali kunijenga na kunifanya niwe mfanya kazi bora zaidi, kadri siku zinavyo kuenda.

Nahakikisha nakamilisha kazi kwa wakati, jambo la kwanza kabisa huwa ni kujipanga mapema. Mara nyingi huanza kwa kuangalia kazi zote nilizonazo, na kuzitenganisha kulingana na umuhimu na muda unaohitajika. Kazi ambazo zina muda mfupi wa kukamilika, huzipa kipaumbele, alafu zile ambazo zina muda mrefu, huzipangia ratiba ya baadae. Njia hii hunisaidia kuepuka mshangao wa dakika za mwisho, na kunifanya nijue wazi ni nini kinaningoja mbele. Kua na picha kamili ya majukumu yangu, hunipa utulivu wa akili na kunifanya nifanye kazi bila haraka isio ya lazima. Pia hujitahidi kugawanya kazi kubwa kuwa sehemu ndogo ndogo, badala ya kuangalia kazi moja kama kitu kizito na kinacho chosha. Huigawanya katika hatua ndogo ambazo ni rahisi kushughulikia. Kila hatua ninapokamilisha, hunipa motisha ya kuendelea na polepole kazi nzima huonekana kuwa rahisi zaidi. Njia hii hunisaidia pia kupima maendeleo yangu, na kujua kama niko nyuma ya ratiba au bado niko sawa. Inapunguza hofu, na kunifanya niwe makini zaidi kwa kila hatua. Usimamizi wa muda ni jambo jingine muhimu sana kwangu. Hujiwekea muda maalumu wa kufanya kazi fulani, na hujitahidi kuzingatia huo muda bila kuvurugwa. Ninapokuwa nafanya kazi, hujaribu kuepuka vitu vinavyoweza kunitoa kwenye muelekeo, kama mazungumzo yasiyo ya lazima, au mawazo yanayonitenganisha na kazi. Wakati mwingine hujipa mapumziko mafupi ili akili ipumzike, alafu hurudi kazini nikiwa na nguvu mpya. Mapumziko haya hunisaidia kuendelea kuwa makini bila kuchoka sana. Kama kazi inahitaji ushirikiano na watu wengine, hujitahidi kuwasiliana mapema, huuliza maswali, kuhakikisha kila mtu anelewa majukumu yake na hufuata maendeleo mara kwa mara. Mawasiliano haya hunisaidia kuepuka kuchelewa, kunakosababishwa na kutoelewana, au kusubiri mtu kwa muda mrefu bila taarifa. Ninapohisi kuna jambo linaweza kuchelewesha kazi, hujaribu kulisema mapema ili suluhisho lipatikane kabla mambo hayajaharibika. Pia hujifunza kujituma hata pale motisha inapopungua. Kuna siku ambazo mtu hahisi hufanya kazi kabisa, lakini bado kazi inahitaji kukamilika. Katika hali kama hizi, hujikumbusha sababu ya kufanya kazi hiyo na matokeo mazuri ya takapatikana ikikamilika kwa wakati. Hujiambia kuwa nidhamu ni muhimu kuliko hisia za muda mfupi. Hata nikianza kwa utaratibu mara nyingi hujikuta nimengia kwenye muelekeo, na kazi inaanza kwenda vizuri. Mwisho kabisa, hujitathimini baada ya kukamilisha kazi. Huangalia ni nini kilisaidia nikakamilisha kwa wakati na ni wapi nilikosea. Hii hunisaidia kuboresha njia zangu za kufanya kazi siku zinazofuata. Kwa kufanya hivyo mara kwa mara, nimejifunza kuwa kukamilisha kazi kwa wakati si bahati. Bali ni matokeo ya mipango mizuri, nidhamu, mawasiliano mazuri na kujitambua. Njia hizi hunisaidia kuwa mtu anayeaminika kazini na kunifanya nijisike nimeridhika na kazi ninayofanya.